Mimi hukaribisha wafanya kazi wapya hivi. Kwanza, mimi huanza na salamu za heshima. Napenda kuwasalimia kwa heshima. Pili, mimi hujitambulisha na kutambulisha wenzangu ambao tunafanya kazi nao. Tatu, mimi huwapa majukumu ambazo wanatarajiwa kuyafanya. La tatu mimi huwafunza kazi ya awali, ya nne mimi huwapa msaada wanapo itaji na la tano mimi huwapa mwa.

Baridi na joto ni mfano wa aina ya hewa. Kati ya haya mawili, napendelea sana sana hali ya baridi. Sababu yangu ya kupendelea hali ya baridi ni hizi. Baridi husaidia sana na kulala vizuri. Pili, huwa inasaidia kwa uchovu na kutokwa jasho. Wakati wa hali ya baridi, ningumu sana utokwe na jasho. Hali hii pia husaidia kwa afya ya ngozi. Dio manake naipenda zaidi. Hali hii upunguza wadudu. Manake wadudu hawapendi mahali kuna baridi. Halihii pia husaidia wakati unapofanya kazi nzito. Na pia mwisho halihiiyusaidia sana kwa umakini. Dio maana napenda hali ya baridi kushinda hali ya joto.

Uwezo ambayo ningetamani sana ningekua nayo ni uwezo wa kukua mahali tofauti tofauti na kuweza kufanya kazi tofauti tofauti ilhali niko mahali pamoja. Mimi uona kama uwezo huo ni uwezo nzuri sana kwa maana itaweza kuniwezesha kufanya kazi tofauti tofauti nikiwa mahali tofauti tofauti na zote zimalizike kwa muda unaofaa.

Mimi huwa siweki picha mtandaoni. Maybe mara moja, mara moja moja. Sababu yangu ya kutopenda kuweka picha mtandaoni ni kwa sababu mtandao siku hizi umekuwa mbaya sana. Watu wanatukanana sana. Na mimi napenda maisha yangu yakiwa ya kibinafsi. Sipendi kutangazia watu maisha yangu yanavyoendelea. Ndio maanake, mimi huwa sipendi kuweka picha au video kwenye mtanda.

Mimi upenda sana kupokea maoni kutoka kwa wengine. Mimi upenda hivi kwa sababu inanifanya niwe mtu mzuri zaidi. Napenda kupokea maoni ya watu wengine ili niende nikae chini baadae nikiwa peke angu. Nijifikirie na nifikirie lile maoni ambayo niliambiwa na huyo mtu mwingine. Ili niweze kuwa mtu bora maishani.

Ninapotaka kustarehe, mimi hupenda sana kulala. Ninapokuwa na nafasi ambayo ningependa sana kustarehe, mimi hulala. Pili, mimi hupenda sana kuona filamu. Kwa hivyo, wakati sina kitu chochote cha kufanya, utapata nimetafuta filamu mzuri ambayo nitaona. La tatu, mimi hupenda kupika. Kwa hivyo wakati niko na mda, mim hupenda sana kujaribu kupika chakula tofauti tofauti ambayo sijawahi kupika. Hayo, ndiyo mambo mimi hufanya wakati ninapostaka kustarehe.

Ninapoamka asubuhi, mimi hupenda sana kuomba kwanza kabla ya kuanza siku. Kumshukuru Mungu kwa usiku mwema, na kisha kumuomba anilinde wakati wa mchana. Pili, mimi huenda kuoga. Baada ya hapo, mimi hutengeneza kahawa, ambapo nikimaliza kuyanywa, mimi hujitayarisha kuenda kazini. Haya ndiyo mambo mimi hufanya ninapoamka asubuhi.

Kifaa cha teknolojia, ambayo mimi hupenda sana na moyo wangu wote ni kifaa cha simu Mimi hupenda sana rununu Mimi huona ukiwa na rununu unaeza fanya jambo lolote. Rununu lina manufaa mengi sana maishani. Na ndio maana mimi hupenda sana rununu. Rununu inaeza kunisaidia katika biashara. Simu inaweza kunisaidia wakati niko na jambo la dharura simu inaweza kunisaidia kutuma au kupokea simu, Ndio maana, mimi hupenda sana simu Naweza kutuma ujumbe mfupi, naweza kutuma barua pepe, naweza kuingia mtandaoni na kuona mambo ya habari, ambayo yana endelea nchini na nje ya nchi Ndio maana, mimi kifaa ambacho kinanifaa sana cha teknolojia ni simu.

Mwalimu ambaye namkumbuka kutoka shule ni mwalimu wangu wa shule ya msingi. Mwalimu huyu jina lake lilikuwa ni mwalimu omondi. Nilimpenda sana mwalimu huyu kwa maanake. Alikuwa ni mwalimu mtulivu, mpole, mwenye maneno machache na alitufunza vizuri sana. Mwalimu huyu hakukuwa anapeana adhabu ila hakuwahi kutuchapa. Alikuwa unapofanya makosa, angekuketisha chini na kukuambia makosa yako na kuhakikisha kuwa utarekebisha makosa hayo. Nilimpenda mwalimu huyu sana. Ndiyo maana namkumbuka hadi waleo.

Asubuhi na jioni, zote ni wakati nzuri sana wa kufanya mazoezi, lakini kati ya wakati hawa wawili, mimi hupenda kufanya mazoezi sana sana asubuhi. Napenda asubuhi kwa sababu, asubuhi ndipo wakati mtu ana nguvu zaidi unapokuwa umeamka. Ndiyo maana, napenda kufanya mazoezi asubuhi.

Mimi hupenda chakula chenye hakina mafuta. Napenda chakula ambacho hakina mafuta kwa sababu ni nzuri kwenye afya na inanisaidia nisipate madhara mengi yanayoletwa na mafuta kwenye chakula. Chakula hio huwa ni chakula kitamu sana na unakula ukiwa unafurahia ukijua kuwa hakuna madhara yoyote ya afya ambayo yatakuandama kwa kukila. Ndiyo maana, kati ya chakula chenye mafuta au kisicho kuwa na mafuta, nitachagua kila wakati kisicho kuwa na mafuta.

Sherehe yangu ya kupendezwa maishani mwangu ni sherehe yangu ya harusi nakumbuka siku hiyo kama leo. Siku hiyo ilikuwa nzuri sana, nilifurahia sana, nilikuwa mrembo na vazi langu lilipendeza sana, wageni walikuwa wengi sana na walifurahia sana. Siku hiyo nitaishi kuikumbuka miaka nenda miaka rudi. Maanake, ndiyo siku iliyonifurahisha na iliyonipendeza maishani mwangu wote.

Kumbu kumbu ambayo ni mewai kupitia maishani ambayo ilinitisha sana ni wakati nilipo kuwa miaka kumi. Wakati huo tulikuwa tumeachwa na mjomba wangu nyumbani. Mimi na kaka yangu na mjomba wangu. Lakini mjomba wangu akapata safari ladha la dharula. Ikabidi ye aondoke. Akatuacha sisi wa wili. Tulikuwa bado watoto wadogo. Siku hiyo hatu kweza kufunga milango vizuri mana ketulikuwa wadogo na kwa sababu ya hiyo wezi waliweza kufungua milango na kuingia ndani. Walitukamatia visu na kuchukua kila kitu ambacho kilikuwa kwa nyumba. Siku hiyo niya kuitisha sana na iko kwenye kumbu kumbu la maisha yangu.